Kila asubuhi ninapo amkka, napenda kuanza kwa hatua ndogo ndogo ambazo usaidia mwili na akili kuamka vizuri na kujiandaa kwa siku nzima. Kwanza kabisa, napendelea kuchukua dakika chache kupumua kwa utulivu. Hii ni njia nzuri ya kutulia akili, kutuliza akili kabla ya kwanza shuguli yoyote kubwa na pia usaidia mwili kuanza kazi kwa hatua badala ya kushuka ghafla kwenye shughuli nzito. Baada ya hapo, mara nyingi ninafanya mazoezi madogo ya asubuhi. Hii inaweza kuwa stretching au kutembea kidogo ndani ya nyumba hili mwili huwe na nguvu. Hili misuli ichangamke na damu iendelee vizuri kila sehemu ya mwili. Mazoezi madogo haya usaidia pia akili kuwa makini. Kwa sababu, mwili unaanza kutoa oksijeni zaidi kwenye ubongo na hivyo kuimarisha ufahamu na umakini wa kila siku. Kisha napenda kujiaanda kisa ekolojia na kimaisha. Hii ni kama kuunda mpangilio wa siku. Kuandika mambo ya muhimu zaidi ya kufanya siku hiyo. Kupanga ratiba ya muda maata kupanga muda wa wapumziko. Kupanga mapema kunasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuwakikisha kazi zote muhimu hazita sahaulika. Mara nyingine napenda pia kuchukua dakika chache kufikiria mambo mazuri. Kujiweka katika hali chanya ya kisaikolojia na kuanza siku kwa shauku na motisha. Semu muhimu ya asubuhi yangu ni kinywaji cha moto au chakula kidogo cha afla kama chai, kahawa au matunda. Hii hutowa nishati ya kwanza ya siku, usaidia mwili kuamka na pia huanzisha hisia nzuri ya furaha na utulivu. Kwa sababu asubuhi ni wakati wa mwanzo wa shughuli, kuwa na utaratibu huu usaidia mwili na nakili kuwa katika hali nzuri ya kufanya kazi au masomo kwa ufanisi.

Napendelea kusoma habari za mtandaoni zaidi, kuliko gazeti la karatasi. Kwa sababu, mtandao unanipa upatikanaji wa haraka wa taarifa, kutoka zehemu mbali mbali duniani. Wakati gazeti la karatasi, linaweza kuwa na taarifa chache tu na mara nyingine, limechelewa kuchapisha. Mtandaoni ninaweza kufuatilia matukio ya moja kwa moja, kuona video au picha zinazoelezea habari vizuri zaidi, na pia kupata mitazamo tofauti kutoka kwa vianzo vingi. Jambo ambalo linapanua, uelewa wangu na kile kinachoendelea duniani. Zaidi ya haraka na upatikanaji, mtadao pia unanipa fursa ya kuchagua ni habari gani ninazopenda kuzingatia na nivyanzo gani vinayonipa taarifa zenye uthibitisho. Hii ni muhimu sana kwa sababu, katika dunia ya sasa, kila mtu anaweza kuchapisha taarifa. Na hivyo kua makini na vianzo vyenye uaminifu. Ni njia ya kuhakikisha habari ninazo pata ni sahihi. Kwa mfano, ningiangalia mitandao ya habari kama BBC, Al Jazeera au viombo vya ndani, vinya sifa nzuri za kuaminika badala ya kuangalia kila kitu kinachopatikana mtandaoni, bila kuchuja. Pia, habari mtandaoni hutoa urahisi wa kutumia. Kutumia zana za kuangalia habari zinazopendeza kwa mtazamo wa kibinafsi. Napenda kuunda ratiba ya habari, kuangalia habari za kimataifa, michezo, sayansi, kiteknolojia na hata burudani. Na hivyo, kupata picha kamili ya matukio ya kila siku. Hii ni tofauti na gazeti la kartasi. Mbalo, mara nyingi, linamipaka ya kuripoti habari kwa kurasa fulani na hutoa taarifa zinazowezekana kuwa chache, kwa mtazamo wa kila mtu. Zaidi ya hayo, mtandao unanipa fursa ya kushirikiana na wengine, kuhusu habari zinazo nivutia. Napenda kushirikiana mawazo, kuona mitazamo tofauti na kujadiri matukio na marafiki au wafuwasi wa mitandao ya kijamii. Hii inasaidia sio tu kupata habari, bali pia kuelewa jinsi wengine wanavyopokea na kufasiri matukio. Jambo ambalo, linapanua mtazamo wangu wa dunia.

Ndiyo, ninapenda maua sana, na si kwa sababu ya uzuri wake tu, mbali pia kwa maana na hisia zinazo kuja nayo. Maua yana uwezo wa kubadilisha kabisa hali ya mtu, hata bila kusema neno. Kuna kitu tu cha kipekee sana, unapoyaona rangi zake mzuri, harufu, na hata jinsi yanavyo kuwa taratibu. Vinanifanya nijisikie utulivu na furaha ya ndani. Napenda maua kwa uzuri wake wa asili. Kila ua lina tabia yake. Kuna yale yenye rangi kali yanayovutia macho mara moja. Na mengine yenye rangi laini yanayoleta utulivu. Unapoyaangalia unakumbushwa kwamba asili ina mpangilio wake na uzuri wake bila kulazimishwa. Hilo peke yake linanifanya nipumue kwa kina na kupunguza mawazo mengi ya kichawani. Lakini zaidi ya mwonekano napenda maua kwa ujumbe wake wa kihisia. Maua mara nyingi huwakilisha hisia, upendo, shukrani, pole, furaha na hata mwanzo mpya. Unapompa mtu maua ni kama unamwambia kitu kikubwa bila kutumia maneno mengi. Nimegundua kuwa hata ua moja linaweza kumfanya mtu ajisikia kuthaminiwa au kukumbukwa. Hilo ni jambo lenye nguvu sana. Pia napenda maua kwa sababu yananiunganisha na asili. Katika dunia ya leo iliyojaa kelele, skrini na haraka za maisha, maua yanakukumbusha upole wa maisha. Kukaa karibu na maua, kuyatunza na hata kuyatazama, kuyatazama tu, kunanifanya nijisikie nimeunganishwa na kitu halisi, cha ukweli na cha kudumu. Ni kama mapumziko ya akili bila kulazimika kusafiri mbali. Kuna pia furaha fulani katika kutunza maua, kuyaona yakikua pole pole, kuyanywesha maji, kuyaweka sehemu yenye mwanga na hatimaye kuchanua. Hiyo inanifundisha subira. Maua hayalazimishwi yanachukua muda wake. Hilo hunikumbusha kwamba hata katika maisha mambo mazuri yanahitaji muda, uangalizi na uvumilivu. Harufu ya maua pia ina nafsi yake. Kuna maua yenye harufu nyepesi sana inayotuliza akili. Hasa wakati wa asubui na jioni. Harufu hiyo inaweza kubadilisha kabisa hali ya chumba au hisia za mtu. Wakati mwingine, harufu ya ua inanirudisha kwenye kumbukumbu fulani nzuri. Mahali nilipowahi kuwa na mtu fulani au kipindi fulani cha maisha.

Ndiyo, napenda sana kupiga picha. Na kwa kweli, kupiga picha ni moja ya mambo yanayonipa furaha ya kipekee. Kupiga picha kwangu, sio tu kubonyeza kamera au simu. Bali, ni njia ya kusimama kidogo, kutazama dunia kwa makini, na kuhifadhi hisia za muda fulani. Kila picha huwa na hadithi yake, hata kama inaonekana ya kawaida kwa macho ya haraka. Napenda kupiga picha kwa sababu hunifanya niwe makini zaidi na mazingira yanayonizunguka. Unapokuwa unapiga picha, unaanza kuona vitu ambavyo, watu wengi hupita bila kuvijali. Mwanga unavyopiga ukuta wakati wa jioni, uso wa mtu unaotabasamu kwa thati, au hata mawingu yanaviobadilika angani. Kupiga picha kunanifundisha kuthamini uzuri wa mambo madogo yale ambayo mara nyingi tunapuuzia kwa sababu ya haraka za maisha. Pia napenda kupiga picha kwa sababu ni njia ya kuhifathi kumbukumbu. Kuna matukio mengi ambayo yakipita hayawezi kurudi tena, safari, mikusanyiko ya marafiki, nyakati za furaha, au pia hata za huzuni. Picha hunisaidia kurudi kwenye muda huo, kuhisi tena hisia, zile zile, na kukumbuka watu au mahali palikuwa na maana fulani kwangu. Wakati mwingine, picha moja inaweza kunirudisha miaka nyuma na kunikumbusha nilivyokuwa nafikiria au kujisikia wakati huo. Aina ya picha ninazopenda zaidi ni zile za maisha halisi, watu katika hali zao za kawaida, mazingira ya asili, na matukio yasiyopangwa. Napenda picha ambazo hazijalazimishwa, zile zinazotokea kwa kawaida. Kwa mfano, mtu akicheka bila kujua, anapigwa picha, au mtoto akicheza bila kujali dunia, inayomzunguka. Picha kama hizi, hua na uhai na hisia za kweli, sio bandia. Kupiga picha pia, hunipa nafasi ya kujieleza. Kila mtu ana mtazamo wake wa dunia, na picha ni moja ya njia kuonyesha mtazamo huo. Picha ninayoipiga inaonyesha kile nilichokiona kuwa cha maana katika muda huo. Ata kama watu wawili watapiga picha mahali pamoja, picha zao zitakuwa tofauti. Kuna matukio mengi ambayo yakipita hayawezi kurudi tena, safari, mikusanyiko ya marafiki, nyakati za furaha, au pia hata za huzuni. Picha hunisaidia kurudi kwenye muda huo, kuhisi tena hisia, zile zile, na kukumbuka watu au mahali palikuwa na maana fulani kwangu. Wakati mwingine, nikishika kamera au simu na kuanza kupiga picha. Mawazo mengi hupungua, ninajikita kwenye kile kilicho mbele yangu tu. Ni kama aina fulani ya kutafakari ambapo akili inatulizwa na kuzingatia sasa wakati wa sasa. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijiskie nipo mahali sahihi kwa wakati huo.

Kuwatia moyo wenzangu ni jambo nilalolichukulia kwa uzito sana. Kwa sababu ninaamini maneno na matendo madogo yanaweza kubadilisha kabisa siku ya mtu na hata mwelekeo wa maisha yake. Kila siku ninajitahidi kuwa mtu anayetoa nguvu chanya. Si kwa kelele au sifa za juujuu bali kwa njia za kawaida na za kweli. Kwanza kabisa, ninajitahidi kusikiliza kwa dhati. Watu wengi wanapitia changamoto kubwa, lakini hawahitaji ushauri mara moja. Wanahitaji mtu wa kuwasikiliza bila kuwahukumu. Nikiona mwenzangu anaonekana kuchoka au ana mawazo mengi, ninachukua muda kumsikiliza. Hata kama ni kwa dakika chache tu. Kumsikiliza mtu kwa umakini humfanya ajisikie ana thamani. Na mara nyingi, hilo pekee humtia moyo zaidi kuliko maneno mengi. Pili, napenda kutambua juhudi za watu. Sio mafanikio makubwa tu. Kuna watu hufanya kazi kwa bidii sana, lakini hawasikii shukrani ya upongezi. Nikiona mtu amejaribu, hata kama matokeo hayakuwa makubwa, napenda kumwambia wazi, nimeona juhudi yako. Au namwambia, umefanya vizuri kwa hali uliokuwa nayo. Maneno haya madogo yana nguvu sana. Humfanya mtu aendelee kujituma badala ya kukata tamaa. Pia, ninatumia sana mfano wa matendo. Badala ya kusema tu usiogope au jitume ninajitahidi kuonyesha kwa vitendo. Nikikosea, ninakubali hilo kosa. Nikishindwa naonyesha kuwa kushindwa si mwisho wa kila kitu. Hii huwasaidia wengine kuona kuwa si lazima uwe mkamilifu. Ili uendelee mbele. Mara nyingi, watu hupata moyo kwa kuona kwamba hawako peke yao kwenye changamoto. Njia nyingine ni kuhamasisha watu kujikubali na kujiamini. Kuna nyakati, ninamkumbusha mtu uwezo alio nao. Hasaa pale anapojisahau au anapojidharau. Watu wengi huona udhaifu wao kabla ya kuona nguvo zao. Nikiwaambia kile ninachoona kizuri ndani yao. Kipaji, uvumilivu au juhudi huwasaidia kuanza kujiangalia kwa jicho njema zaidi. Napenda pia kusherehekea mafanikio ya wenzangu, hata yale madogo. Mtu akipata hatua ndogo mbele, napenda kusherehekea naye kwa maneno ya furaha, tabasamu, au hata kumpongeza hadharani inapofaa. Hii hujenga mazingira mazuri ya kuhimiza kila mtu afurahie mafanikio ya mwenzake badala ya wivu na mashindano yasiyo na afya. Wakati mwingine kuwatia moyo, haukuji kwa maneno mengi, bali kwa uwepo wa akili wa ukweli. Kuwa karibu na mtu wakati anapitia wakati mgumu, kutotoweka unapohitaji msaada na kuonyesha kuwa upo hata bila majibu. Yote, uwepo huo hutuma ujumbe mzito hauko peke yako, huo ujumbe ni wenye nguvu sana.

Usiku kabla ya kulala, napenda kufanya uwe muda wa kujituliza pole pole. Siyo kuruka moja kwa moja kutoka kwenye pilika pilika za siku hadi usingizini. Kwanza kabisa, napunguza mwendo najaribu kumaliza kazi na shughuli nzito nzito mapema. Iliakili ipate nafasi ya kushuka taratibu. Hii inanisaidia kuepuka kulala nikiwa bado na mawazo mengi yanayokimbizana kichwani. Mara nyingi napenda kujitenga kidogo na skrini. Si kila siku nafanya kikamilifu, lakini najitahidi kupunguza muda wa simu au kompyuta kabla ya kulala. Mwanga wa skrini na taarifa nyingi, huifanya akili ibaki macho. Badala yake, ninaweza kuweka simu mbali kidogo au kuitumia kwa dakika chache tu kuangalia jambo la mwisho, alafu naiacha. Hii hunisaidia kupata usingizi mzito zaidi. Baada ya hapo, napenda kujipanga kwaajili ya siku inayofuata. Hii hatua ndogo, lakini muhimu sana kwangu. Naweza kuandika mambo machache yakufanya kesho, kupanga nguo nitakazo vaa, au kuhakikisha vitu muhimu viko tayari. Kufanya hivi hunipa utulivu wa akili. Kwa sababu najua asubuhi, sitaanza siku nikiwa na haraka au mkanganyiko. Ni kama kuambia akili, mambo yako sawa, unaweza kupumzika sasa. Kisha kuna sehemu ya kujituliza mwili na kiakili. Wakati mwingine naoga maji ya uvuguvugu, ambayo hunisaidia mwili kuachilia uchovu wa siku. Mara nyingine nafanya kupumua kwa kina kwa dakika chache. Kupumua taratibu hu nisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufanya mwili ujiandae kwa usingizi. Hii ni hatua ndogo lakini yenye nguvu sana. Pia napenda kutumia muda kidogo kutafakari siku yangu. Nafikiria mambo mazuri yaliotokea. Hata kama ni madogo sana. Mazungumzo mazuri. Kazi niliyomaliza. Au jabonjipya. Nililojifunza. Wakati mwingine pia najitazama kwa upole. Nikikubali kwamba siku haikuwa kamilifu. Lakini bado nilijaribu. Kufanya hivi, hunisaidia kulala nikiwa na hisia za shukrani ya kujilaumu. Kabla ya kulala kabisa, napenda kufanya kitu cha utulivu. Kama kusoma kurasa chache za kitabu, kusikiliza muziki laini na kukaa kimya tu bila kelele. Sipendi sana vitu vinavyoamsha hisia kali, usiku. Kwa sababu, vinaweza kunifanya nikose usingizi. Utulivu huu wa mwisho ni kama daraja ya kuamka na kulala. Ninapolala, najitahidi kulala nikiwa na ratiba inayofanana kila siku kadri inavyowezekana. Huu husaidia mwili kuzoea muda wa kupumzika. Napenda kulala nikiwa na akili tulivu, nikijua kuwa nimefanya nilichoweza kwa siku hiyo na kesho ni fursa nyingine mpya.

Unapenda muziki wenye hisia na ujumbe wa ukweli. Sijali kama ni wa haraka au wa polepole. Kinachonivutia zaidi ni ujumbe unao gusamoyo. Muziki unawo simulia maisha halisi, mapambano, mapenzi, matumaini. Au ndoto, unifanya, unifanya nijisikie ni meeleweka. Unapo msikiliza msanii anaeleza jambo ambalo na we pia umewahi kupitia. Unahisi kama hauko pekeako duniani. Napenda sana muziki unao ni tuliza akili. Kuna nyakati napenda nyimbo laini, zenye midudo ya pole pole, hasa jioni au usiku. Muziki wa aina hii unisaidia kupunguza mawazo, kunifanya nipumue kwa utulivu, na kunirudisha kwenye hali ya amani. Wakati mwingine ni muziki wa alatu, bila maneno, lakini bado unanguvu ya kuzungumza na hisia zangu kwa kina. Pia napenda muziki unaonipa motisha na nguvu. Asubuhi u wakati nafanya kazi. Napenda nyimbo zenye midundo ya kuamsha mwili na akili. Muziki wa aina hii unifanya nijisikie nina nguvu. Nipo tayari kukabiliana na changamoto. Na hunisukuma kuendelea hata pale ninapo hisi kuchoka. Ni kama sauti inayoniambia, endelea, unaweza. Kwa upande waine ya muziki, sipendi kujifunga kwenye mtindo mmoja tu napenda kuchanganya muziki. Mziki wakiafrika, Hip Hop, R&B, Gospel na hata muziki wazamani. Muziki wakia Afrika unigusa sana kwa sababu unamizizi ya utamaduni, midudo ya asili na ujumbe unaohusiana na jamii. Mnanifanya nijisikie nimeunganishwa na watu na historia. Muziki wa zamani nao unanifutia kwa sababu una utulivu na kina fulani ambacho kinapotea zaidi kwenye muziki wa haraka wa siku hizi. Muziki pia unisaidia kukumbuka nyakati fulani za maisha. Kuna nyimbo ambazo nikizisikiza tu zinanirudisha moja kwa moja kwenye kipindi fulani labda wakati wa shule, safari fulani au mtu fulani wa maana. Hiyo inanifanya ni tambue nguvu ya muziki katika kuhifadhi kumbukumbu. Nikama picha, lakini ya sauti na hisia. Zaidi ya kusikiliza, napenda pia kuelewa muziki. Napenda kuzingatia maneno ya wimbo, ujumbe ulio kusudiwa, na hata hisia za mzanii. Wakati mwingine, najiuliza, msanii alikuwa anapitia nini alipoandika wimbo? Swali hilo, hunifanya nimskilize kwa undani zaidi. Na kumheshimu zaidi kama mtu. Sio burudani tu,

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video na kwangu sio tu suala la burudani ya kupitisha muda bali ni njia ya kupumzika, kufikiria na wakati mwingine hata kujifunza mambo mapya. Michezo ya video inanipa nafasi ya kuingia kwenye dunia nyingine kwa muda kuachana na mawazo ya kila siku na kujipa mapumziko ya akili. Kwanza kabisa, napenda michezo ya video kwa sababu inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya siku ndefu ya kazi au shuguli nyingi kucheza mchezo kwa dakika chache au saa moja hunisaidia kusahau presha ya maisha. Akili inajikita kwenye mchezo, malengo, changamoto. Na mikakati na mawazo mengine yanapungua pole pole. Hii inanifanya nijisikie nafuu na nikiwa na nguvu mpya aina ya michezo ninayopenda zaidi ninayohitaji kufikiri na kupanga mikakati. Michezo kama hiyo hunifanya nitumie akili, kupanga hatua zangu mbele na kujifunza kutokana na makosa. Kuna furaha fulani unapojaribu mara kadhaa unashindwa. Halafu hatimae unafanikiwa kwa sababu umebadilisha mbinu. Apo ndipo mchezo unakuwa zaidi ya burudani, unakuwa funzo la subira, uvumilivu na kutokukata tamaa. Pia napenda michezo ya video kwa sababu ya hadithi. Kuna michezo ambayo ina hadithi nzito sana. Karibu kama filamu au riwaya. Unapocheza unahisi umeunganishwa na wahusika. Unaelewa mapambano yao. Na wakati mwingine unajifunza maadili fulani ya maisha kama ujasiri, uaminifu au kufanya maamuzi magumu. Michezo ya aina hii hunifanya nihisi kama nashiriki kwenye simulizi. Si ya mtazamaji tu. Kipengele kingine kinachonivutia ni ushirikiano na wengine. Michezo ya kucheza na marafiki au watu wengine mtandaoni hunipa nafasi ya kuwasiliana, kushirikiana na kujifunza kufanya kazi kama timu. Kuna michezo ambayo huwezi kushinda peke yako. Lazima muwasiliane, mpange, muaminiane. Hii hunikumbusha umuhimu wa ushirikiano hata nje ya ulimwengu wa michezo. Hata hivyo, ninapenda kucheza michezo ya vindea kwa kiasi na nidhamu. Siichezi kupita kiasi hadi ikaniondolea muda wa majukumu mengine muhimu kama kazi, familia, au afya. Naiona kama sehemu tu ya mapumziko, sio mbadala wa maisha halisi. Nikihisi nimecheza sana najipa mapumziko na kufanya shuguli nyingine kama kutembea, kusoma au kuzungumza na watu. Pia napenda michezo inayochochea ubunifu na uhuru wa kufanya maamuzi. Michezo inayokupa nafasi ya kuchagua njia yako, kujenga vitu au kuunda dunia yako mwenyewe, hunifanya nijisikie huru na mbunifu. Unajifunza kuwa kila uamuzi una matokeo na hiyo ni somo kubwa sana la maisha.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio. Na kwa kweli, ninaipenda kwa sababu inaladha ya kipekee ambayo hata teknolojia za kisasa hazijaiondoa kabisa. Radio inanipa hisia ya uhalisi na ukaribu. Kama vile kuna mtu mahali fulani anazungumza nami moja kwa moja, bila maandalizi makubwa au uhariri mwingi. Kuna utofauti wa lani kati ya kusikiliza radio na kusikiliza muziki au habari mtandaoni na huo utofauti ndio unaifanya radio iwe ya kipekee kwangu. Napenda radio kwa sababu ya urahisi wake hauhitaji skrini auhitaji kuangalia chochote unahitaji to kusikiliza. Naeza kuwanafanya kazi, inaendesha gari, napomzika au hata niko jikoni lakini radio inaendelea kuwa rafiki wa pembeni. Haidai wa makini wangu wate, lakini bado inanipa burudani, habari, au kampuni. Wakati mwingine, ukimya unaweza kuwa mzito sana na redio huuvunja kwa namna laini sana. Pili, napenda redio kwa sababu ya sauti ya watangazaji. Watangazaji wazuri wanawezo wakufanya kipindi kiwe cha karibu sana. Kama rafikia anae kaa na wewe, akisimulia hadithi, akicheka, na hata akijadili jambo zito. Kuna watangazaji ambao sauti zao za kipeke, zinatosha kukueka kwenye hali nzuri, hata kama siku haikuwa rahisi. Redio hunifanya nihisi ni meunganishwa na jamii, kama niko sehemu ya watu wengi, wanaosikiliza kwa wakati mmoja. Habari kupitia redio pia zinamvuto wake. Napenda kusikiliza habari za moja kwa moja. Hasa asubuhi au jioni. Habari za redio mara nyingi huwa fupi za moja kwa moja na bila kilele nyingi. Zinakupa muktasari wakilicho muhimu bila kukuchosha. Hii inasaidia kufahamu kinachoendelea bila kuzama sana kwenye tarifa nyingi zinazo weza kunichosha au kunilemea kisikolojia. Kwa upande wa muziki, redio inanipa ushangao. Tafauti ya playlist mtandaoni mara nyingi ambayo mara nyingi unajua ni nini kinakufuata. Redio inaweza kukushangaza kwa wimbo ambao hukutarajia lakini ukaupenda sana. Wakati mwingine nasikia radio, nasikia wimbo wa zamani niliyokuwa nimeusahau kabisa na gafla kumbukumbu zinanirudia. Hisia hiyo ya kushtukizwa kwa furaha ni kitu ninacho kipata sana kupitia radio. Napenda pia vipindi vya radio vinavyo jadili maisha ya kila siku. Mahusiano, kazi, afya au maswala ya kijamii. Kusikia watu wakipiga simu, wakisimulia changamoto zao au wakitoa maoni yao hunikumbusha kwamba kila mtu anapitia kitu fulani yanifanya nijisikie kuwa sahemu ya jamii kubwa na pia unisaidia kujifunza kutokana na uzoefu wa watu wengine.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ile harufu ya udongo uliolowa baada ya mvua. Hasaa mvua ya kwanza baada ya kipindi cha jua wakali. Kuna kitu cha kipekee sana kwenye harufu hiyo ambacho hakiwezi kufananishwa na chochote kingine. Inanigusa moja kwa moja moyoni. Inanifanya nijisikie nipo nyumbani, nipo salama na nipo karibu na asili kwa namna ya ndani sana. Harufu hii inanirudisha kwenye kumbukumu nyingi za maisha. Mara nyingi inanifanya nikumbuke utoto. Nyakati za asubuhi au jioni ambapo mvua ilikuwa inaanza kunyesha. Ardhi ikilowa pole pole na hewa ikibadilika ghafla kuwa safi. Ni harufu inayokuja bila kelele. Lakini ikifika tu unaihisi kabisa. Inanifanya nisitishe ninachofanya, nipumue kwa kina, na nijisikie huru kidogo kiakili. Harufu ya udongo, baada ya mvua pia, inanipa hisia ya mwanzo mpya. Mvua ikinyesha, inaosha vumbi, joto, na uchovu wa muda mrefu. Harufu inayofuata ni kama ujumbe wa kimya unaosema, kila kitu kinaweza kuanza upya. Hiyo hunipa matumaini. Hasaa wakati ninapokuwa nimechoka na nimelemewa na mawazo. Ni harufu inayotuliza. Lakini pia inatia moyo kwa namna ya ajabu. Mbali na hiyo napenda sana harufu ya asili kama harufu ya majani bichi. Nyasi zilizokatwa hivi karibuni au miti asubuhi mapema. Harufu hizi hunifanya nijisikie nimeunganishwa na mazingira halisi, mbali na kelele za maisha ya kila siku. Unapovuta hewa yenye harufu ya asili, mwili mzima unaonekana kupumzika, mapigo ya moyo yanapungua, na akili inakuwa nyepesi zaidi. Pia napenda harufu zinazohusiana na utulivu na usafi. Kama harufu ya nguo safi, zilizokauka kwenye upepo, au chumba kilichopata hewa safi ya asubuhi. Harufu hizi hunipa hisia mpangilio na amani. Zinaniambia kuwa mambo yako sawa, mazingira yako salama, na hakuna cha kukimbizana nacho kwa wakati huo. Kwa upande mwingine, napenda pia harufu za chakula kinapopikwa. Hasaa chakula kinachopikwa taratibu, harufu ya chai au kahawa asubuhi, chakula kinapochemuka jikoni pole pole au mkate unaoka. Harufu hizi zina joto la kipekee. Zinahusishwa na faraja nyumbani na watu. Mara nyingi, harufu hizi hunifanya nijisikie nimekaribishwa hata kabla sijala. Pia kuna harufu ambazo si kali, si nzito. Bali, laini laini. Harufu ya sabuni, mafuta ya kupaka mwili yenye harufu ya asili. Na manukato yasiopiga kelele. Napendelea harufu ambazo hazilazimishi uwepo wake. Bali zinakuwepo kwa upole. Harufu za namna hi hunifanya nijisikie mtulivu. Na nikiwa sawa na nafsi yangu.